Ndiyo napenda chakula kitamu angalau kwa namna ya kufikiria napenda wazo la chakula chenye ladha nzuri, harufu nzuri na kilichopikwa kwa upendo chakula kitamu huleta furaha, hukutanisha watu na huwacha kumbukumbu nzuri.

Napenda sana wazo la kupiga picha. Ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbu kumbu kuonyesha hisia na kuona dunia kwa mtazamo wa kipekee. Na ningefurahia kupiga picha cha mandhari ya asili watu na matukio ya kila siku.